Kile chakula nakula mara nyingi mchana ni pilau. Pilau ni chakula ambacho huwa ni mchanganyiko wa mchele, nyama na vitunguu zikiwa zimepikwa pamoja. Chakula cha pilau nakulanga mara mingi kwa sababu ni rahisi kupika na ni chakula ambacho ni chepesi. Kwa hivyo mtu akikula pilau hawezi jihisi kulala.

Ile sifa nzuri ya kiongozi mzuri ni yule ambaye hapokei hongo namanisha ambaye sio mfisadi. Unapata kama nje ya Afrika, hiyo kitu ambacho imetuaribu sana ni ufisadi wa viongozi. Unapata viongozi wanaibia mali ya uma ambayo imetegewa masomo, afya, barabara na vitu zingineo. Kwa hivyo hile kiongozi ambaye siyo mfisadi nafikiria ndiye kiongozi mzuri zaidi kwa sababu ataongoza nchi vizuri sana.

Mimi utaratibu wangu wa jioni, ninapokula chakula cha jioni. Mimi hukaa na watoto wangu nawasaidia kufanya kazi waliopewa shule. Baadae tunakula chakula na kunywa chai. Na kama kuna mpira, kunaochezwa usiku natazama na ukiisha mimi naenda kulala.

Ule mchezo ningependa kujaribu ni mchezo wa kriketi naona watu wakicheza kriketi kwa televisheni lakini sijawahi ona watu wakicheza, mchezo huo nikiutazama ukichezwa. Kwa hivyo siku moja ningetaka kuona watu wakicheza mchezo wa kiriketi. Na mi pia niingie hapo, pia nicheze.

Siasa zuri, maisha zuri. Siyasa mbaya maisha mbaya. Kwahiyo mimi upenda kuzungumzia kuhusu siasa. Kwa sababu napata siasa, ndizo zitaamua kama twaishi maisha nzuri ama mbaya. Kwa mfano, katika siasa tukichagua kiongozi ambaye ni mbaya maisha yetu yatakuwa mabaya. Na tukitagua kiongoza mbaya ni mzuri, maisha yetu ya takuwa ni mazuri.

Mimi hujikinga na jua kwa kutumia kofia kwa mfano kama naenda sokoni, shambani na kuna jua kali mimi huvalia kofia kwa sababu kofia inafanya mtu asipigwe na jua moja kwa moja.

Napenda sana kuhusu mtaa wangu kwa sababu hauna vita visa vya ukosefu wa salama. Kwa mfano ni ungumu sana kusikia mtu katika mtaa wangu, ameibiwa, ameuliwa, ama amepigwa geta, ama vitu zake zimeibiwa kwa hivyo napenda utulivu wa usalama katika mtaa wangu.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu ni kwa sababu kutembea kwa miguu, unakuwa ukifanya mazoezi. Na mazoezi ni kitu cha maana. Kwa mfano zoezi linasaidia mtu kupunguza uzito zinafanya kupunguza mago mskumo wa damu na pia mtu akitembea na kwa miguu huona mazingara yanayo wapendeza kwa mfano miti ilio pandwa, maua na vitu zinginezo.

Nikiwa utotoni nilikuwa napenda kwenda kutazama mpira kwenye uwanja wa mji wangu. Kwa mfano nikiwa na babangu na ndung yangu mdogo tulikuwa tunaenda kadhaa. Natazama mpira, tunafurahi, tunarudi, tunacheka, tukishangilia timu yetu.

Uzoefu wa kawaida ambao nimeshazoea ni kuendesha gari. Kitambo wakati nilinunua gari nilikuwa naogopa sana, nilikuwa najiuliza saa gari itakuwa ikiendaje. Pahali kama Nairobi ambapo kuna magari mengi. Lakini kwa muda na kwa kuzoea nikajua kuingia Nairobi bila wasiwasi wowote na gari.

La, sipendi kucheza mchezo wa ubao kwanza, mimi sijui venye huo mchezo uchezwa kwa hivyo mi maramingi sana, sichezangi mchezo wa ubao kwa sababu sina maarifa ya mchezo wa mchezo lakini nikijifunza kucheza huo mchezo na fikiria itakua nikipenda kucheza.